Wikendi kwa maramingi kitu ambacho nafanya ni kutazama mpira. Mpira wa kandanda waingereza pale. Nikishabikia timu yangu kubwa Manchester United. Mara ingine niko shambani pale na palilia naangalia mimea zangu naangalia mifugo yangu. Na bado masaa mengine natulia tu kwa nyumba. Naona filamu, naosha hapa na pale, nafanya usafi hapa na pale.

Siku yangu ya kuzaliwa, ni siku muhimu sana maishani mwangu, ni siku yenye furaha sana maishani mwangu Napenda kuisherehekea, mara wakadha wakdha tukiwa na familia, lakini huwa inategemea mahali niko kama niko kazini, nitasherehekea na watu wakazi, kama niko nyumbani, nitasherehekea na familia kama niko nje, nitasherehekea na marafiki siku ya kuzaliwa niliipenda zaidi ni ya mwaka 2022na 2021.